Naam, namna ya kusheherekea siku kuu ni kutafuta kula vitamu. Unasherehekea kuna gawa vyakula hivyo kwa wale ambao ni maskini. Na naenda nakula na wale wasiojiweza, wale walioko gerezani, tunakula pamoja watoto wa mitaani. Tunakula pamoja tunasherehekea, tunakunywa pamoja ili pia wao kujihisi. Kuwa ni moja ama ni miongoni mwa kambi wa kijiji.

Naam, napenda kutembea msituni. Na kutazama au kuona wanyama pori. Vile wanavyo fanya kule msituni na kuona jinsi wanyama hao wanavyo endeleza shughuli zao vyakula gani wanavyo kula. Na pia kutazama ni changam zipi ambazo wanapitia kule msituni. Naweza kuwa mtalii wa muda kule msituni.

Chakula cha jadi, ambacho ninakipenda ni chakula aina ya viazi, mihogo, vyakula vitamu. Viazi vitamu, ndivyo navyo vipenda pia kuna aina ya vyakula vya muthokoi. Navipenda kwa sababu na pia havina kemikali. Pia kuna uji wa wimbi, mutama, vena vyakula vitamu navipenda vyakula vya kale.

Ninapopenda kustarehe ninaweza kutafuta vinywaji nikunywe halafu niketi mahali penye usalama nikiipunga tu hewa. Wakati mwingine naweza kutazama video katika ukurasa wa Tiktok ambapo napata nafurahia. Wakati mwingine naeza kuenda kuogelea na hivi ndio navyojipata nikisherehekea.

Mimi napenda sana filamu za mapenzi. Nazipenda zaidi. Na pia napenda filamu za hadiri au video ambazo zinasimuliwa. Na yani vile filamu za hadiri za miujiza Ninazipenda. Pia mimi hupenda filamu za kutazama filamu zenye mipira ama utamaduni. Ninazipenda sana. Kwa sababu huwa, zinanisaidi kusoma na kuelewa zaidi.

Jambo ambalo nalifanya kila siku baada ya kulala kabla ya kulala. Kuomba kubulu mwenyezi Mungu kwanza namshukuru kwa ajili ya shuguli tele za kutoa. Pili ni kuweza tu kupiga simu naweza kufanya mawasiliano. Mawasiliano tu kwa muda mfupi. Pia naweza kuingia kwenye ukurasa wa TikTok na kupata barudani kiasi. Na pia naweza kutazama habari za ulimwengu na hasa venye utaaluma ya kisheria katika ukurasa wa YouTube. Ili kujihami na ujumbe ama habari za upote.

Naam mimi hupendelea mahali pa kimya ili kusaidia kufanya utafiti mbila kusumbuliwa na kelele. Pia hupenda sababu nyingine ni kwamba wakati unapozungumuza kwa simu, wakati kuto kwenye sehemu ambayo haina kelele. Hutumia muda ya mchache kupitisha ujumbe wako bila kusita sita bila jangamoto za kelele. Pia wakati huo hutumia hupunguza gharama ya mazungumzo na hivyo unajipata kuwa unafanya kazi yako vizuri. Na sauti yako huwa inasikika vizuri wakati wa mazungumzo haya. Wa kama wakati wa mawasiliano na wengine kwa njia ya simu. Na hivyo mazungumzo inakuwa bora hivyo ndio maana napenda mazingira kimya.

Kuna vitu kadhaa ni nazotumia kupunguza matumizi ya plastiki. Kama vile mifuko ya plastiki naweza kupunguza kwa kutumia kutumia mifuko iliotengenezwa na vitambaa ama kutumia mifuko ya nguo ama kutumia mifuko iliotengeneva kwa pamba bali si plastiki kama vile karatazi za plastiki ambazo pia zilipigwa marufuku na na ya shiri ama ni na ile mamlaka ya mazingira ya nchini nema. Hivyo huwa ni mmoja ya sheria. Pia ninaweza kutumia kupunguza vyombo nyumbani ya plastiki. Na hivyo kuongeza idadi ya viombo vya glasi kama vyombo ya vyuma ambavyo si vya plastiki. Hi ni nchia moja kupunguza matumuzi ya plastiki. Kwa hivyo.

Programu ya simu na tumia kila siku ni kama hii ya mawasiliano kwanza. Mawasiliano kwanza hii na tumiwa ndio inaanza kwa mawasiliano pili ni kuona habari kwenye ukurasa wa youtube tatu ni kupata burudani Either kwa muziki ama kwa tazama video kwenye ukurasa wa youtube na pia kwenye ukurasa wa tiktok.

Njia moja ya kuhakikisha usalama wa nanosiri ni kutoionyeshana kwa wenzangu na wakitaka kujua ninaibadilisha nenosiri hilo wakati mwingine ni kuifadhi kama nime kutumiwa kwa mutandao kwa kompyuta alafu inakuwa nimeiweka pale kama majina yaliyo kwenye simu inakuwa safety hivi wakati napenda kutumia nina haijonyesha haijonyeshi kama nina siri hili inaeka kama vitufe ambavyo inafanya kufinya kisha neno siri inakuwa inafungua.

Naam muandishi ninaempenda zaidi kwa kitabu ni polinikia mbae liandika kitabu cha kikogo na mpenda kwa sababu ya ule uwezo wake wakupitisha ama ule uelewa jo wake wa fasishi andishi na kupitisha kwa njia ya rahisi na inayoeleweka kwa haraka.

Nafua nguo mara mbili kwa wiki. Kwa sababu nguo unaovaa leo unabadilisha unavaa nyingine kesho na nafua nguo mara moja. Hasaa nafua nguo mara mbili ama mara moja wakati wa weekend. Ni baada ya shughuli za kazi wakati ambapo pia nina muda wangu wa bure ama muda wa ziara.

Kwanza ni kuwaeleza wanatimu wenzangu, umuhimu wa kushiriki na kufanya kazi kwa pamoja. Na hivyo vyema husikiliza kujifunza na kusoma kwa wengine namna ya kufanya kazi. Pili nina hiyo himizo muhimu wa ushirikiano katika timu ni kutoa kazi ama kugawa majukumu. Napata kuna mtu anafanya kazi tofauti tofauti ndani ya kundi moja. Na pia baada ya hapo tunafanya mabadiliko mwingine anaenda kufanya niliyokuwa nafanya. Tunabadilishana hivi mtu aweze kupata uwelewa ama kuelewa zaidi namna ya kufanya kazi hiyo.

Naam mimi hupenda wanyama wakufugwa nyumbani kama vile mbuzi ngombe na nguruwe na pia wanyama aina wa ndege hao na wapenda sana. Kwa sababu wanyama hao husaidia katika chakula, husaidia kwa kufanya kazi kama vile za kilimo. Na husaidia wakati unakuwa na umefilisika kifedha unaweza kuuza na kupata fedha. Na kusaidia kufanya shughuli zingine za kimaisha kama vile kulipia karo ya shule.

Naam mara mingi mimi hupenda kula wali kwa sababu wali ni rahisi kupikia tuki linganisha na ugali. Na wali huchukua muda mfupi zaidi kuiva. Pia wali huwa ni rahisi kula hata wakati unaposubiri kuenda kazi, unakula haraka haraka nakisha. Kuenda kuwa na nguvu na kuendelea na shughuli zangu za kawaida.

Naamu, napenda kupanda milima na sehemu nyengine za juu. Kwa sababu kupanda kule, kunasaidia kufanya zoezi. Na pia hunsaidia kuwa kwenye ardhi iliyoinuka. Na hivyo kunsaidia kufanya utafiti. Nikiwa huko juu ya mlima pia hunisaidia kupunga hewa safi. Wakati ninapokuwa kwenye kilele cha mlima na hiyo, kusaidia tu kuwa na hewa safi ambayo pia ni muhimu katika afya ya binadamu.

Naam! Mimi napendelea tu mwanga wa kati kwa sababu mwanga unapozidi kiwango thabiti cha macho basi uweza kuleta huweza kusababisha athari za kutoweza kuwa na uoni. Athari za kutoweza kuona vizuri. Hivyo ni vizuri kutumia mwanga wa kati ili kupunguza makali ama athari zake kwa uwezo wa macho kuona.

Ndiyo, natumia video za naezatumia video kwa mawasiliano ili kuthibitisha ujumbe ninaosema pili naeza kuzitumia tu kama hiyo hapa ya kukuza barudani kwenye mawasiliano. Na hivyo husaidia kukumbuka ndiyo huwa nikidokeza kwenye ujumbe wangu.

Kuwakaribisha kwanza ni kuwa kuwapongeza kwa kufanikiwa na kutaka kujiunga pamoja nasi. Pili ni kuwapa cheti chenye sera za kazi waweze kusoma na kuzielewa. Tatu ni kufafanua na kuwaeleza shuguli zinazo fanyika pale kwa kazi. Pia nne ni kuwasaidia ama kuwakikishia kuwa nitaifadhi data zao za kibinafsi pale kazini na ingine pia ni kuwapa motisha. Kwa jiunga pamoja nasi na kuwashukuru. Kisha ni kuchukua maoni yao. Na kuyatilia maanani wakati wa maamuzi.

Na kufurahi mkiwa nyumbani wakati nyingine huenda kwenye ukurasa wangu wa tiktok nina tazama tu video, ninaona mtu ameweka video yake pale ninaiangalia tu alafu napata nichanzo cha burudani. Pia naweza kucheza ngoma na muziki iwe tu ni njia tu ya kufurahisha ama ya kujifurahisha ninapokuwa pale nyumbani.

Kumbu kumbu mburi, kumbu nikiwaa tangu utotoni, ni kwamba siku moja, nilipokuwa mtoto tukicheza, nilikuwa na rafiki yangu, ambae alipigwa na mpira, na akagonjeka, kisha, akaenda hospitali na badae kuaga dunia. Iyo kumbu kumbu inanikumbusha kuwa kumbe mtu anaweza kuaga baada ya kupigwa na mpira, nikiwa mzamani, tangu nikiwa utotoni.

Hili kukuza ama kuongeza uzalishaji wangu, mimi husoma makala yanayohusiana na kazi ambayo ninayofanya. Pili naanza kufanya utafiti ili kujua mahali ambapo ninaweza kujikaza zaidi. Tatu, kushirikiana na wengine kujua namna wanavyotekeleza jamba fulani na kusoma pia kutoka kwao. Na mwisho ni kujadiliana ama kutenga muda wa majadiliano na wenzangu tunajadili suala fulani kisha tunakuja na suluhu na tunapata jawabu kama kikundi.

Nimi upenda kuandika kwa kompyuta. Kwa sababu kompyuta huwa ni rahisi kuifadhi data kwenye kompyuta kuliko kwenye makala ama kwenye kitabu. Kwa sababu wakati wowote unavotaka pala ni rahisi pia kufikia na kufungua kwenye ukurasa wa kompyuta unaotaka kutumia data yake. Kisha ni rahisi kuliko kufungua kwa vitabu ambayo yana makala yalioandikwa kwa mkono ambayo mara mingi uchosha.

Nao natumia mfumo huo wa vidole ili kuruhusu kufikiwa ama kufungua kwa ukurasa fulani katika simu yangu. Uwe ni wa youtube, tiktok, ama kufikia data ya kibinafsi basi natumia mfumo huo. Kama moja wapo ya njia za kulinda data yangu ya kibinafsi na pia kulinda neno siri ambayo nimetumia kulinda data zangu za kibinafsi.

Mimi hupendalea baridi. Kwa sababu wakati wa baridi hamna jua wakali ambapo hufanya wengi waanze kukosa maji, kuna kuwa na uvundo wakati wa jua. Lakini wakati wa baridi naweza kulala, naweza kutulia kuvalia mavazi mazito. Kuna kujilinda na athari za magonjwa yanayotokana na hali ya baridi.

Ndio, napenda sana kuenda katika maeneo ya pwani kwa kuogelea, kutazama na mnamambo yanaendeshwakule pwani na pia napenda kwenda katika makavani kuu ya mombasa na kutazama jinsi vitu vya kale vilivyowekwa vilivyo kuwa vikitumika napenda pia kuona maeneo ya kale kama vile jumba lavasco da gama katika malindi kaunti ya kilifi.

Naam, mimi nawe napenda kuishi kwa maanyumba yenye dali ama yenye ceiling na ambayo pia yenye mahali kuna internet, kuna wi-fi. Mi ndio ninaeza penda kukaa, labda ni kusema tu kwa kifupi nilihamia huku mwezi mwaka jana, mwezi disemba ndio nilihamia huku. Na sababu kuu ya kuhamia huku ya sababu ya malipo ya ya badi ya kila mwezi. Na hivyo malipo ya kodi badi ya kila mwezi. Na hivyo nifanya nihamia huku. Na mimi ningepende kusema eneoa hili ni lenye utulivu, lenye usalama. Na ni nalipendea hivo.

Naam sanaa ambayo naipenda ni ya ngoma na waimbaje hAsa nyimbo za kitamaduni naweza kushirikiana na wengine. Kuimba na kucheza ngoma huku kama vile ngoma za kitamaduni ambavyo hunisaidia. Kujifunza utamaduni wa matabaki mbali mbali nchini. Hivyo napata kuwa naendelea kusoma.

Naam kinywaji ninachokipenda ni chai. Ninakunywa chai majira ya asubuhi. Nilipata ushauri kutoka kwa wenzangu na marafiki zangu wakaniambia ni muhimu kupata chai ya asubuhi ili kuchangamka akili pia kufukuza baridi na pia tu kujihisi ulivyo katika hali ya mwili wa kawaida tu hivyo ndio napenda chai na ninahisi tu kuwa mwenye nguvu nahisi mwenye afya njema baada ya kunywa chai.

Naam chumba ninachokipenda zaidi ya kule nyumbani ni sehemu ya sebule. Ninakipenda kwa sababu ninaenda pale nikiwa na ushirikiano na wazazi wangu na familia yangu. Tunaendelea kutazama habari za hivi punde ambayo vinatokea kwenye ulingo wa biashara, kilimo, siasa na uongozi. Na pia tunapenda pale tunaeza kuangalia kipindi cha ama program ya longa longa kwenye runinga ya citizen kutazama zaidi. Na pia pale tunaangalia shuguli zingine pale pale tunakula kutoka pale sebuleni kisha baadaye tunaenda kulala ninahisi tukiwa kama familia moja hatua yenye umoja tukiwa pale sebuleni.

Naam rangi ambayo naipenda zaidi ni rangi ya kijani kibichi. Ni rangi yenye huvutia macho na ninaipenda kwa sababu hupatikana kwenye katika maeneo tofauti tofauti yenye misitu na pia hudhihirisha kuwa ni hali ya mazingira i shwari. Na rangi hiyo inanifanya nihisi kama mwenye ama mwanamazingira. Kwa sababu ya hile hali yangu ya kutaka kushiriki kwenye upanzi wa miti na pia kushiriki kwenye shughuli tu zote za kulinda mazingira.

Naam, chakula nachokipenda zaidi, chakula cha kitamadumi, kama vile viazi, viazi vitamu, motokoi, pure na kadhalika. Na maziwa pia, chakula hiki, mara ya mwisho kukila ilikuwa ni mwezi jana, ilikuwa nimekula viazi na mihogo. Na huwa ni chakula ninakipenda kwa sababu chenye inatoa ama kinapatia mwili nguvu zaidi za kujitathmini. Naam mwili pia hupata nguvu zaidi za ufanyakazi kutembea. Na hata shughuli nyingine ambazo zinahitaji nguvu za kimwili. Na chakula hiki huwa kina kina ladha tamu kama vile viazi vitamu. Kina ladha tamu na nilieleza kutoka na marafiki zangu walinipasha maandalizi zaidi kuhusu chakula cha zamani kama vile mihogo na viazi na viazi.

Naam, ni kweli nimeweza kuhudhuria ama kuenda kwenye maonyesho ya sanaa hasa kwenye sanaa za muziki wa kitamaduni. Na ampapo nimekua mushirika wa haka hama njili shiriki mashindana hayo. Na huwa ni chanzo cha barudani ambacho hunifurahisha sana. Ndiyo maana na nimawai kuhuduria na nikahipenda na nikipenda kuhuduria gata.

Katika kazi, malengo yangu kwanza ni lengo ni kudumisha umoja kati ya wafanyakazi. Lengo nyingine ni kuhusisha kila mfanyakazi katika maoni ya kutoa maoni yake wakati maamuzi yanafanywa. Lengo nyingine ni kuwa na kampuni yenye taswira inayooana na maadili katika jamii. Hii ndo ninayoipenda pia. Lengo lingine ni kufikia kiwango cha juu zaidi cha wafanyakazi walio na nidhamu. Wafanyakazi wenye uadilifu hivyo husaidia kukuza uadilifu na mshikamano wa kitaifa katika jamii.

Naam ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kurekodi na kuifadhi data kwenye kompyuta matarakilishi ambayo inatumiwa badae na pia ni ujuzi wa kufanya utafiti kwenye taaluma zingine. Na kuhifadhi data ya kibinafsi kwenye kompyuta. Hii ndio ujuzi ambao ningependa kujifunza zaidi.

Katika shirika langu nalipenda kwa sababu ya mafunzo nayapata pale ndani kushirikiana kurahisisha kazi na hali ya kuongeza ule uharaka ya kufanya kazi. Pia shirika langu nalipenda tu kwa sababu ya kufanya kazi kwa kujitolea na ule uhusiano unakuza urafiki ule uhusiano wa pamojo.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao, uwezo wa kufanya utafiti bila matatizo kwenye kompyuta, na kurekodi data ya utafiti huo kwenye, kompyuta na pia uwezo wa kuandika ripoti, makala na kuchapisha mengine, nikitumia tarakilishi au kompyuta. Huo ndio uwezo ambao ningekuwa nao.

Naam wakati wa mapumziko, kazini ni wakati wa break ama wakati kuna break fupi na break ndefu. Pia kuna wakati wa kula cha mchana chamcha hiyo ndio napata muda wa kupumzika zaidi. Na pengine nikitoka tu kazini na hiyo ndio wa muda wa kupumuzika ukiwa kazini.

Mimi hupenda kusimamia kwa sababu pia nina najihisi kama mwenye ujuzi na tajiriba pana inayoweza kusaidia na mafunzo mingi ambayo ninapo simamia watu na idadi kubwa ya watu. Napata nikiwasaidia wakati mwingine tunafanya kazi pamoja. Na hakuna mtu wenye kitengo maalum hata kama ninawasimamia. Tunapata kuwa sote tuna ki sote ni wa kiwango sawa wakati tunaotekeleza kazi. Na hivyo kwa sababu sipendi watu ambao wanadhilumu. Ama kukiuka haki za binadamu kwa sababu ya kuwa wamezimamia wengine.

Kupendeza sana na sherehe ya kuzaliwa kwangu ambayo ilisherekewa tu maramoja kwa mwaka. Kwa shangwe ndelemo kwa bambamu kwa mbamba. Pia napenda sana ama sherehe yangu ya kupendeza ni ile ya sherehe yetu ya krisimasi na mwaka mpya aMbapo na waita ndugu marafikiri tunakuja tunaherekea pamoja halafu tuna shukuru mwenyezi mungu kwa uwezo wake.

Na nimeona fikiria kuanzisha biashara yangu si mara moja au mbili ila changamoto kuu huwa ni mtaji wanaohitajika kuanzisha biashara hiyo. Pia nimefikiria kuanzisha biashara yangu katika iwe ni ya kufanya ili niweze kuajiri wengine nakuwapa nafasi za kazi. Na pia mimi kujipa nafasi ya kazi lakini changamoto kuu huwa ni mtaji wa juu zaidi ambao nahitajika.

Naam mimi hapana sipendi kuvaa kofia kwa sababu mimi huwa na naona tuu nikae tuu na nywele yangu ya kawaida bila kufaa kofia. Hasa wakati kuna jua mimi sipendi kofia kwa sababu naona wakati mwingine nimepata nimeisahau. Na pia kofia husababisha mtu aweze kuanza kumiminiwa na kijasho. Unaanza kutoa kijasho na unaanza kujikuna kichwa. Na kama nywele ni ndefu inakuwa na uchafu na unaanza kuwa hauna utulivu pale. Lakini mimi sipendi kofia.

Kwanza ni kufanya kazi ndani ya kipindi kilichotengewa pale. Pili ni kutumia wakati vizuri. Tatu ni kufika kazini wakati unaofaa. Na nne wakati mwingine kama nimefiga wakama nimechariwa kuingia kazi ni natumia wakati wangu wa mapumuzika hama wakati wangu walikizo. Wakati wangu wa kupumuzika ninafanya hiyo kazi hili kazi ieza kukamilika kwa mapema wakati mwingine natumia teknolojia kuwarakisha kazi hiyo. Kuliko kufanya kazi iyo kwa njia ya mikono.

Ndiyo mimi hupenda chakula kitamu kwa sababu pia chakula kitamu ni chanzo cha afya bora mwilini na pia huzuia ee magonjwa yanayo ambatana na kutokula chakula kwa kutosha na chakula kitamu ee kama vili utapiamlo ni magonjwa ambaye yanakuja ama yanaambukiza kwa sababu ya kutopata chakula cha kutosha na pia chakula chenye virutubishi virutubishi muhimu mwilini.

Na mahali pa ibaada, naweza kwenda mara moja kwa wiki ama katika juma, naenda mara moja. Siku ya juma pili kuabudu. Na kushukuru mwenyezi mungu kwa sababu ndiyo siku rasmi ya ya ndiyo siku rasmi ya ibada. Ana katikati ya juma, katikati mwa juma ama katikati mwa wiki. Pia naweza kutembelea sehemu za ibaada. Sehemu yangu ya ibaada na kwa maombi yangu ya kibinafsi pia ama na ushirika wa watu wengine, wawili, au watatu zaidi ili kuomba kwa sababu ni vizuri kukaa kama tunaomba.

Na kusasisha vifaa vyangu nazisasisha mara kwa mara. Asa baada ya kila saa ishirini na nne ama baada ya kila siku mbili. Ili kuhakikisha kwamba zinafanya kazi na ziko katika kiwango hitajika kuhifadhi data ambayo inatakikana, iwe ni data ya kibinafsi, iwe ni data ya kazini, iwe ni data ya kijumla ama ni report zangu za kiutamaduni na kuhakikisha kuwa data ambayo inatolewa na vifaa vyangu. Imefikia kiwango cha kisasa haija kuwa nyuma ama haijakuwa ambayo imeachwa kiwakati.

Naam chakula cha kigeni ambacho nigependa kukijaribu chakula cha mbrodini mbrodini hata chakula hiki na nakipenda tu na najaribu ku karibu nione kwa sababu mara mingi huwa ni chakula tamu. Na kinapendeza tu na ni vizuri kwa afya ya binadamu. Na pengine ni huwa ni chakula chenye virutubishi muhimu sana katika mwili wa binadamu.

Naam, timu bora ya mpira wa kirugby ya Marekani. Naeza kuwa ni sea tool, sea walls ambayo inaongoza katika kiwango cha nationali. Na mchezo huu ni mne timu ambayo imejikakamua zaidi. Ninaipenda, wanikiaona wanacheza na furahi tu. Ninapenda kuwa shangilia sana, ninapo ona wana kicheza.